Naweza kusema uwa nawekea picture zangu mtandaoni, lakini sikila wakati, mimi si mtu wa kupost kila kitu kuhusu maisha yangu, napenda privacy angu, so nachagua sana picture gani naweka naniwa api. Mara mingi nikipost uwa ni pictures akawaida tu, labda nikiawa nje na pumua fresh air, nikiawa na familia ama nikifanya kitu kinanifanya nijisikiepua. Sipindi ile pressure kuonekana perfect mtandaoni Pia naangalia sana sababu ya kupost kama ni kushare moment ya furaha kumbukumbu mzuri ama kuonyesha kitu imenifuraisha sawa lakini si kwa ajili ya likes ama kuthibitisha kitu kwa watu Najua mtandaoni kwa na watu wa kila haina So ni muhimu kujialinda na kueka boundaries Kuna vitu zingine napendelea zibaki private siweza angu tu nga za watu wakaribu na mimi na pia siki la mtu anafaa kujua kila kitu kuhusu maisha yangu, kuna siku napenda kuwa ofisi. Offline kabisa nifocus na maisha halisi, familia, marafiki na vitu vinelete amani. Mtandao ni mzuri lakini haitaku ichukwe na fasi ya maisha ya ukweli. So kwa ufupi, naweka picha zangu mtandao ni kiasi kwa akili na kwa wakati na fili ni kosa wa.

Kwa upande wangu, nashiriki katika jamii kwa njia rahisi lakini zaa maana. Napenda kusaidia pale naweza, hata kama ni kitu kidogo. Inaweza kuwa kusaidia jirani, kusikiliza mtu anahitaji kuongea, ama kushiriki shughuli za kijamii kama mikutano ya mtaa, au kazi za usafi. Mimi naamini hata mchango mdogo unaweza kuleta tofauti kubwa. Pia, nashiriki kwa kutoa mawazo na kuhamasisha wengine. Hasa vijana napenda kuongea kuhusu nidhamu, kufanya kazi kwa bidii na kujipanga kimaisha. Kama kuna nafasi ya kusaidia mtu kwa ushauri au kumwelekeza huwa sifichi. Jamii inakuwa bora pale watu wanainua wenzao. Zaidi ya hayo napenda kudumisha amani na heshima. Si lazima kila mtu awe na pesa ama vitu tabia njema kushirikiana na kuwa mtu wa kuaminika. Pia ni mchango kubwa. Kwa kifupi nashiriki katika jamii kwa moyo wa kujali, kuheshimu watu na kufanya kile ninachoweza ili mazingira yanayonizunguka yawe bora.

Kwa kweli, hesabu napenda lakini si kwa kiwango cha kupita kiasi, kuna sehemu za hesabu zinanivutia sana, hasa zile zinahusiana na maisha ya kila siku. Napenda hesabu juu inanifundisha kufikiria kwa mpangilio, kuwa na subira na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Inasaidia pia kufanya maamuzi mazuri kama kupanga bajeti kwa hesabu muda au kuelewa mambo ya biashara. Lakini niseme ukweli kuna topics zingine za hesabu zilikuwa ngumu kidogo. Hasa zile za calculation ngumu sana wa formula nyingi. Hapo liitaji uvumilivu na practice ya zaida. Hata hivyo, nilipogundua kuwa hesabu siku kariri, bali ni ya kuelewa logging. Mambo yalianza kuwa rahisi na hata kufurahisha. Kitu napenda zaidi kuhusu hesabu ni vile inajenga akili na kufundisha usikate tamaa, haraka ujaribu njia tofauti mpaka upate jibu pia hesabu iko kila mahali kwa teknolojia, sayansi na hata katika maisha ya kawaida bila sisi kujua so kwa ujumla napenda hesabu kwa sababu ya mchango wake katika mahali maisha halisi hata kama si somo rahisi kila wakati.

Kwa maisha, nimejifunza hekima moja kubwa sana. Life haina manual, lakini ikona lessons mob. Kila kitu unapitishwa ikona reason. Hata zile vitu zinakuumiza. Nilijua mapema sana kuwa si kila mtu anakuja kwa life yako akue forever. Wengine ni season two. Ukikubali hiyo unaacha kushika watu kwa nguvu na unaanza kushiriki peace yako. Nimejifunza pia kuwa usiwe soft sana hadi watu wakutembelee. Lakini pia usiwe mgumu hadi upoteze utu wako Balance ni muimu Jipende, jieshimu na ujue boundaries zako Ukiona red flags Usifanya decoration, trust your guard Maramingi iko right na mwisho nimejifunza kuwa hakuna shortcut ya legit success Hustle liko real Lakini pia kupumzika ni muhimu Usijicompare na watu mtandaoni Ju kila mtu ana race yake Focus na lane yako Move pole pole lakini serve Shua, mwisho wa siku, peace of mind, ndio real flex.

Mimu hutumia apps kadhaab kila siku lakini kuna zile ambazo ni lazima kwa mfano whatsapp Hii ni ya kila siku kabisa kwa chat na familia marafiki na hata kwa kazi ni rahisi fast na inafanya communication owe poa Aya napenda pia tik tok napenda kuangalia videos fupi za burudani comedy tips za maisha inanifundisha na kunotoa ideas pia na penda pia YouTube, hutumika kwa video na mafunzo, documentaries au tutorials Nikitaka kujifunza kitu kipya, hapa ndiyo na cheki Mpesa au banki app Kwa malipo kutransfer pesa au kuchek balance ni lazima kwa kila siku na niraishisha maisha sana Pia kuna zile apps kidogo tu za notes, calendars au reminders ambazo ufanya ni kae organize kwa kifupi Apps zinazotumia kila siku ni zile zinasaidia communication, burudani kujifunza na maishi ya kila siku.

Kwa muda mrefu kazi ni lengwa yangu kubwa ni kujijenga kama mtu mwenye ujusi thabidi na anaye amenika Sio tu kwa jina bali kwa matiko ya kazi yangu. Nataka kufika mali naweza kusema nimekua pole pole nimejifunza kutokana na makosa na sasa nailewa kazi yangu ndani na nje Sifanyi kazi tu kwa sababu ya mshahara lakini pia kwa sababu nataka kuongeza value mahali niko na kusaidia timu ikwe Pia ni nalengu ya kupanda ngazi kitaalamu, lakini kwa njia safi, siharakaraka ila kwa kujifunza kila siku kusikiliza wale wakona experience na kuwa open kubadileka. Nataka siku moja niwe katika nafasi ya kuongoza hau kushauri wengine, hasa wale wanaansa kwa sababu najua vile mwanzo wakazi inaweza kuwa ngumu bila mtuwa kukuanyesha njia. Kwa mude mrefu pia ningependa kazi yangu ini pay stability Ili hali ya kuweza kupanga maisha kutunza familia na kuwa na amani ya akili Nataka kufika mahali kazi na nichoshi kiakili sana bali nyanipa motivation ya kuamuka kila siku nikio na purpose Pia ningependa kufika level ambaye na weza kufanya maamuzi, muhimu, kazini, kuchangia ideas na kuona ideas hizo zikifanya kazi Mwisho, lengo yangu ni kuwa mtu ambaye anayishimika kwa kazi yaki, tabia yaki na msimama waki sio tu bosa mfanya kazi mzuri, bali mtu ambaye wengine wanaeza kumtegemeo na kujifunza kutoka kwa aki.

Ndio nasoma gazeti mara kwa mara hasaa kupitia simu sikuizi napendelea magazeti ya mtandaoni juu ni rahisi kupata habari haraka na popote nilipo nasoma zaidi mambo ya usalama siyasa kidogo matukio ya kitaifa na habari za kijamii juu ni muhimu kujua kinachoendelea nchi na maeneo jirani kwa upande wa usalama napenda kufuatilia taarifa za tahathari matukio muhimu.

Kwa kawaida ninaosha na kulea nywele zangu kama mara mbili hadi tatu kwa wiki sipendi kuziacha zikuwe chafu sana lakini pia najua kuosha kila siku inaeza kuniharibu natumia maji safi na bidhaa laini alafu najaribu kuzipaka mafuta kidogo ili zibaki na afya na sisiwe kafu kuna siku nikiwa na shughuli nyingi au joto kali naweza kuongeza mara moja zaidi kwa ujumla nalenga nywele ziwe safi dhanifu na zenye afya sio tu kuonekana vizuri lakini pia kujisikia fresh.

Wakati umeme unapokatika, huwa nachukua iyo kama nafasi ya kutulia kidogo na kubadilisha rutini. Kwanza, nahakikisha vitu muhimu ziko sawa, simu iko na chaji kiasi, na kama kuna tochi au mshumaa, naweka karibu kwa usalama, spendi paparas juu husaidia bure. Mara nyingi nachukua muda kuongea na walio karibu, ama familia wa mtu niko naye. Juu giza huleta nafasi ya mazungumzo ya maana kama niko peke yangu naweza kujisikiza radio kwa simu ama kukaa kimya nikitulia. Kuna wakati nasoma kitabu au kuandika mawazo yangu kidogo kama ni mchana naweza kutoka nje kupata hewa safi, kuangalia mazingira au kufanya kazi ndogo. Hizohitaji umeme. Usiku nikingoja nalala mapema kwa kifupi nikikosa umeme najaribu kutumia muda vizuri bila stress nikingoja irudi.

Mara nyingi asubuhi nakula kifungua kinywa rahisi, lakini chenye kunipa nguvu, kawaida ni chai au kawa, ikifuatana na mkate, chapati au mandazi kidogo. Kuna siku pia nachagua uji, hasa nikitaka kitu chepesi na cha afya, nikiona ina muda naongeza matunda kama ndizi au machungwa, ama mayai kwa protini. Sipendi kula vitu vizito sana asubuhi napendelea kitu kinacho nishibisha bila kunilimea ili nianze siku nikiwa fresh na tayari kufanya kazi.

Utoto wangu nilikuwa napenda kufanya vitu rahisi, lakini vya kufurahisha sana. Nilipenda sana kucheza nje na marafiki, mbio, mpira, kuruka kamba, na zile michezo za kijiji zilikuwa zinanibamba sana. Hata bila vitu mingi tulijua kujibamba, kujicheka, hata jioni. Pia nilikuwa napenda kuchunguza mazingira, kwenda karibu na miti, mashamba, au maji zikiangalia vitu vya asili. Nilikuwa na udadisi mwingi Napenda kuuliza maswali na kujua Kwa nini ya kila kitu Wakati mwngine nilikaa pekee yangu Nikifikiria au nikitengeneza vitu kidogo Kwa mikono kama toys za kujitengenezea nyumbani nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wakubwa kuangalia filamu na wakati mwingine Kuwasilia kazi ndogo ndogo Kwa kifupi utoto wangu ulikuwa wa uraisi furaha uhuru na mambo madogo Lakini yalikuwa na maana kubwa kwangu.

Rafiki wangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye tumepitia mengi pamoja. Sikuwa maneno tu, bali kwa vitendo. Tulikutana kitaambo. Wakati flani nikiwa shuleni. Na muanzo haikuwa urafiki wankaribu sana. Ilianza tu kama salamu za kawaida, stori ndogondogo. Paka siku moja tukaanza kuongea zaidi na kugundua, tunaelewana sana. Pole pole, iyo ikageuka kuwa urafiki wakweli. Nakumbuka sana mmbo yenye tulikuwa tunafanya pamoja. Kutembea bila plan. Kukaa mahali, tukiongea adijioni. Kucheka mambo ya kipuzi na hata kusaidiana wakati mambo hayako sawa Kuna siku tulikuwa tunashare shida zetu pesa haiko stress ikwa lakini bado tunapata njia kuendelea mbele Uyo ni mtu ambaye ningeweza kumpigia simu saa zote na anisikize bila kunihukumu kitu kinacho mfanya awe rafiki wangu wakweli ni uaminifu na heshima hatukua tunashindana, tulikuwa tunasaidiana Alikuwa ananiambia ukweli hata kama unauma na mimi pia nilikuwa nafanya hivyo Akukuwa na wivu wala drama ilikuwa ni kuelewana kutakiana na meme kuhusu rafiki yangu ningesema tu huyu ni mtu aliye simama nami wakati wa furaha na wakati wa shida Si kila mtu anabaki ukiwa chini lakini yeye alibaki na adil lewa hata kama tuongei kila siku Ninajua akitaji kayuko hapo huo ndi urafikiwa kweli na wanairobi star real simple na wa moyo.